Ndiyo, napenda sana kusikiliza radio kwa sababu ni moja ya njia rahisi na haraka kupata habari, elimu na buridani kwa wakati mmoja. Kila ninapowasha radio na jisikia kama niko karibu na watu wengine wengi wanaosikiliza kitu kile kile. Jambo linalonipa hisia ya umoja na mshikamano katika jamii. Radio hunisaidia kufahamu kinachoendelea nchini na duniani kupitia taarifa za habari. Mjadala ya kijamii na vipindi vya uchambuzi vinavyo jadili mauswala muhimu kama elimu, afya, uchumi na maadili. Mbali na habari napenda sana vipindi vya muziki kwa sababu hunibadilisha hali ya moyo na kunipa furaha. Hasa ninapokuwa ni mechoka au nina msongo wa mawazo. Muziki unaochezwa redioni hunikumbusha kumbukumbu nzuri na kunifanya niniskie mtulivu. Asubui napenda kusikiliza redio ili kuanza siku nikiwa na motisha. Nikijandaa kwa majukumu ya siku. Huku jioni nikifuraia vipindi vya mazungumzo vinavyo nisaidia kujifunza mambo mapia. Kwa ujumla, redio ni rafiki yangu wa karibu katika maisha ya kila siku kwa sababu inanipa maarifa, burudani na faraja. Na hunifanya nijisikie kwamba siko peke yangu, bali ni sehemu ya jamii pana inayo shirikana kupitia sauti na mawazo yanaorushwa hewani.

Mfano mzuri wa mfanyi biashara bora zaidi ni Jack Ma. Mwanzilishi wa kampuni ya Alibaba Group. Jack Ma alianza safari yake ya biashara akiwa na changamoto nyingi. Ikiwemo kukataliwa mara nyingi katika ajira na kukosa rasilimali za kutosha. Lakini hakukata tamaa, badala yake alitumia maono yake na uvumilivu kuanzisha alibaba mwaka wa elfu mbili, kumi na tisa, tisaini na tisa. Akiwa na lengo la kusaidia wafanyi biashara wadogo kufika masoko ya kimataifa kupitia mtandao. Jack Ma alijulikana kwa uwezo wake wa kuona fursa katika teknolojia ya mtandao, wakati watu wengi hawakuielewa vizuri. Alisisitiza umuhimu wa kuwajali wateja kwanza kisha wafanyikazi na baadae wawekezaji. Falifasa ilio saidia alibaba kukua na kuwa moja ya kampuni kubwa zaidi za biashara mtandaoni duniani. Pia, alisisitiza uadilifu, ubunifu na kujifunza kutokana na makosa kama nguvu za mafanikio ya biashara. Kwa ujumla, Jack Maa ni mfano wa mfanya biashara bora kwa sababu ya maono yake, bidii, uvumilivu na namna alivyo tumia teknolojia kuleta mabadiliko makubwa katika biashara. Huku akiwahamasisha mamilioni ya watu duniani kuamini ndoto zao na kufanya kazi kwa bidii ili kutimiza.

Wakati wa msongo wa kazi, napanga hatua maalum za kupunguza msongo na kudumisha utulivu ili nishughulikie majukumu yangu kwa unafsi. Kwanza, napumzika kidogo na kuchukua pumziko la sekunde chache hadi dakika chache. Nikijumuisha kuvuta hewa safi, kupumua kwa kina na kutuliza akili yangu. Hii husaidia kupunguza wasiwasi na kuangalia mambo kwa uwazi zaidi. Pili, napanga kazi zangu kwa kuanza na zile muhimu zaidi. Nikitumia orodha au ratiba ya kazi ili kuepuka kuchanganikiwa. Hii husaidia kugawa muda mzuri na kuzingatia hatua moja bila kuchanganyikiwa na kila jambo kwa wakati mmoja. Wakati mwingine, napata njia za kupunguza msongo kupitia mazoezi ya mwili kama kutembea kidogo au kufanya stretching, jambo linalo ongeza nishati na kuondoa uchovu wa akili. Zaidi ya hayo, napata faraja katika kuzungumza na marafiki au wenzangu wa karibu. Kushiriki hisia na changamoto zangu, jambo linalosaidia kupunguza mzigo wa mawazo. Pia napunguza usumbufu wa teknolojia kwa kupunguza taarifa zisizo za lazima au barua pepe ili kuzingatia kazi muhimu tu. Hatimaye napumzika kwa kufanya kitu kinachonifurahisha kama kusikiliza muziki, kunywa chai au kutazama mandhari ya asili kwa muda mfupi. Jambo linalonifurahisha na kunirudisha kwenye kazi zangu nikiwa na ari na mtazamo mzuri.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na kunifanya nitafakari zaidi kuhusu ukubwa wa ulimwengu na nafsi yangu ndani yake. Kila ninapotazama anga la usiku lililo jaa nyota nahisi mawazo yangu yanapumzika na msongo wa siku unapumua taratibu. Kuangalia nyota, hunisaidia kuwa mtulivu na kunipa muda wakuwa peke yangu na mawazo yangu. Pia, napenda kuangalia nyota kwa sababu huni chochea kuwa kuna udadisi na hamu ya kujifunza zaidi kuhusu sayansi na maumbile. Nyota huni kumbusha kuwa kuna mambo mengi makubwa na naajabu katika ulimungu huu. Na kuamba si kila kitu kiko chini uthabiti wetu. Kwa ujumla, kuangalia nyota ni shugli ninayoipenda kwa sababu hunipa amani ya moyo, matumaini na mtazamo mpana zaidi wa maisha.

Kwa kawaida, mimi hulala kwa takriban masaa saba hadi nane kila siku. Na muda huu ni muhimu sana kwa mwili na akili yangu. Nilipoanza kuzingatia usingizi, niligundua kuwa kulala masaa haya kunasaidia mwili wangu kupumzika kikamilifu, misuli kupona, na pia akili yangu kupokea na kusindika habari za siku nzima. Usingizi wa kutosha hufanya nifanye kazi zangu kwa ufanisi zaidi na kunisaidia kuamka nikiwa na nguvu. Zaidi ya hilo ninalala kwa ratiba thabiti kuanzia kulala mapema na kuamka kwa wakati mmoja kila siku. Kwa sababu, hii inasaidia saa yangu ya kibiolojia kudumishwa vizuri. Kwa njia hii, si tu kwamba ninapumzika vya kutosha, bali pia moyo wangu, akili na mfumo wangu wakinga huimarika. Wakati mwingine, ikiwa siku imejaa shughuli nyingi au msongo, usingizi huu hua ni kipengele muhimu, kinacho ni furahisha, kunipatia uvumulivu zaidi na kunisaidia kushugulikia changamoto za kila siku, bila kuchoka sana. Kwa ujumla, kulala masaa haya ni sihemu ya kudumisha afya yangu, ya mwili, akili, kuongeza ubunifu na kufanya maisha yangu ya kila siku kuwa natija na furaha zaidi.

Asubuhi mi hupenda kunywa chai ya moto yenye maziwa kidogo au chai ya miti shamba, kwa sababu hunisaidia kuamsha mwili wangu polepole na kunipa nguvu za kuanza siku nikiwa na utulivu wa akili. Kwanza napendelea kikombe kidogo cha maji safi ili kuamusha mwili na kusaidia mfumo wangu wa chakula kuanza kazi vizuri. Baada ya hapo, nikifurahi kikombe cha chai, napata raha ya ladha yake ya kipekee na harufu ya miti shamba au chai iliyopikwa vizuri. Jambo linalo nifanya nijisikie mtulivu na kunipa nguvu ya kuzingatia majikumu yangu ya asubui. Kinywaji hiki, si kitu kinanipa ni shati ya mwili, bali pia huchangiya utulivu wa akili na kusaidia kupunguza msongo wa mawazo wa asubui. Hasa pale, ninapokuwa tayari kukabiliana na kazi nyingi au masomo. Wakati mwingine, nikichanganya na kipande kidogo cha chakula cha asubuhi. Napata mchanganyiko bora wa nguvu na fahamu. Jambo linalo nisaidiya kuwa na umakini zaidi na kufanya maamuzi sahihi kwa siku nzima. Kwa hakika, kunywa kinywaji hiki kila asubui ni sehemu muhimu ya utaratibu wangu wa kuanza siku kwa afya. Nguvu na mtazamo.

Utaratibu wangu wa jioni ni hatua ninazo fuata kila siku ili kuhutimisha siku kwa utulivu, kupanga siku na yofata na kuhakikisha mwili na akili yangu ikotayari kupumzika. Kwanza, bada ya kazi au masomo, napumzika kidogo kwa kupumua hewasafi, kutazama mandari au kusikiliza muziki pole. Jambo linalo nisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Bada ya hapo, napanga chakula chajioni kwa makini, nikizingatia lishebora, ili muili wangu upate virutubisho vinavyo hitajika. Maranyingi, ninapendelea kula mboga mbichi au zilizopi kwa vizuri, protini kama mayai, samaki au nyamandogo, pamoja na nafaka kwa wali au ugali. Chakula chajioni huwa nisehemu ya kufurahia na pia kuwa nalishe ya kutosha ili niondoke nikiwa nanguvu na simzito sana usiku. Kisha napanga ratiba ya shugli za nyumbani au masomo ya siku inawofwata ni kitumia orotha au kalenda ili kuhakikisha sina kitu kilichosalia bila mpangilio. Hii husaidia akiliangu kupumzika kwa kuwa najua kila jambo limepangwa vizuri. Kabla ya kulala napendelea kufanya jambo, linalo ni refresh kwa kusoma, kitabu, kusikiliza vipindi vya elimu, au burudani, au hata kuandika mawazo yangu katika daftari. Hatimae, ninajiandaa kwa usingizi wakutosha kwa kuondoa muanga mkali na teknolojia zisizo za lazima. Nikizingatia kulala mapema ili kwamka nikiwa na nguvu na motisha kufanya kazi za siku inayofuata. Utaratibu wangu wa jioni, uchanganya kupumzika, lishe, kupanga siku, burudani ya akili na usingizi wa kutosha na unasaidia kuunda mchakato mzuri wa kuhitimisha siku kwa amani na utulivu.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho wa sanaa, na kila mara ni uzoefu wa kipekee, unaunifundisha, kunivutia, na kunitia msukumo wa ubunifu. Nilipokuwa kwenye maunyesho haya, nilishudia kazi mbalimbali za sana, kutoka picha, michoro, hadi sana za kisasa, na zile za kielektroniki. Kila moja ikiwa na ujumbe wake maalum na hisia zinazo wakilisha mtazamo wa msanii. Kila kipanda cha sanaa kilikuwa kama dirisha la kuangalia dunia kupitia macho na akili za watu tofauti. Na kunifanya nifikirie zaidi kuhusu maisha, jamii na uzoefu wa binadamu kwa ujumla. Zaidi ya kuona kazi za sanaa, maonyesho haya yalihusisha mwingiliano na wasani. Kuelewa michoro yao, njia wanazotumia kuunda kazi na historia au maana ilioko nyuma ya kila kazi. Hii ilinisaidia kuelewa kuwa sanaa si tu uburudani. Bali pia ni njia ya kujieleza, kuhamasisha na kuelimisha jamii. Nilifuraihia pia kuona watu wengine wakichangia mawazo yao, kubadilishana mitazamo na kujifunza kutoka kwa maoni ya wengine kuhusu kazi za sanaa.

Mara nyingi hucheza na marafiki wa karibu au wanafamilia. Kwa sababu huwa kuna uelewano na furaha zaidi ninapokuwa na watu ninaowafahamu vizuri. Kucheza nao hunipa nafasi ya kupumzika, kucheka na kusahau msongo wa shughuli za kila siku. Pia, kucheza pamoja huimarisha uhusiano, huongeza mshikamano na hunifanya nijisikie karibu zaidi nao. Wakati mwingine, hucheza na watu wapya katika mazingira ya kijamii au kikazi. Jambo linalonisaidia kunifunza, kushirikiana na watu tofauti na kukuza mahusiano mapya kwa njia nzuri.

Napenda kutumia nenosiri lenye urefu wa angalau herufi kumi na mbili. Ambalo linachanganya herufi kubwa, herufi ndogo, namba na alama za kipekee. Mchanganyiko huu hufanya nenosiri lisitekelezeke kwa urahisi na kuongeza usalama dhidi ya mashambuzi ya mtandao. Pili napendelea kuepuka maneno rahisi au masharti yanaohusiana na maisha yangu binafsi. Kama jina langu, tarehe ya kuzaliwa, au namba za simu. Kwani hayo ni rahisi kugombania na wadukuzi. Badala yake ninatumia mchanganyiko wa maneno yasiyo ya kawaida au misemo ya siri inayowezwa kukumbukwa kwa urahisi na mimi, lakini si kwa wengine. Zaidi ya hilo napendelea kubadilisha nenosiri mara kwa mara angalau kila miezi mitatu hadi sita ili kupunguza hatari ya kuibiwa kwa taarifa zangu. Pia ninatumia vitambulisho vya uthibitisho viwili. Pale inapowezekana kwa mfano, barua pepe au namba ya simu. Ili kuongeza kinga ya ziada.

Ninahifadhi pesa kwa kutumia mchanganyiko wa mbinu ambazo husaidia kuhakikisha pesa ziko salama. Zinapata faida kidogo na zinalindwa kutokana na matumizi yasiyo ya lazima. Kwanza napendelea kuweka pesa sehemu salama za benki kama akaunti ya akiba. Kwa sababu pesa zilizohifadhiwa benki zinakuwa salama kutokana na ulinzi wa kibenki na pia zinaweza kupata riba kidogo. Jambo linaloongeza kiasi cha pesa kwa muda. Pili, napenda kuweka bajeti na kupanga matumizi kabla ya kutumia pesa. Ninaorodhesha mahitaji ya lazima kama chakula, masomo, usafiri na kisha kuangalia ni kiasi gani kinaweza kuhifadhiwa. Hii husaidia kuepuka matumizi yasiyo ya lazima na kuhakikisha kuwa kila senti inatumika kwa uangalifu. Zaidi ya hapo, napenda pia kuwekeza sehemu ndogo ndogo. Kama katika miradi midogo, au bidhaa zinazoweza kuongeza dhamani. Ili pesa zisibaki tu, bali ziweze kukuza faida kidogo kwa muda. Wakati mwingine, ninaweka pesa kidogo kwa dhidi ya dharura, kama mfuko wa dharura wa familia. Ili kuhakikisha kwamba, kama kuna hitilafu au tatizo, nitakua tayari bila kuathiri matumizi ya kawaida.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni uli wa kushirikiana na timu katika miradi yenye changamoto mbalimbali. Ambapo kila siku ulikuwa na masuala mapia ya kutatua na uamuzi wa haraka. Nilipo shirikiana na wenzangu katika kazi hii, nilijifunza kuwa mawasiliano wazi na usikivu wa kweli ni msingi wa kufanikisha malengo ya pamoja. Kutakuwa na wakati ambapo maonitofauti ya lipigana na niligundua kuwa kushirikiana kwa heshima, kusikiliza kila upande na kutafuta suluhisho la pamoja kuna saidia kudumisha mshikamano na kuondoa migogoro isio ya maana. Zaidi ya hilo, uzoefu huu umenifundisha umuhimu wanidhamu, kupanga kazi na usmamizi wa muda. Nilijifunza kugewa majukumu kwa usahihi, kuzingatia muda wa kila hatua na kuhakikisha kila kazi inafanikishwa bila kuchelewa. Jambo linaloongeza tija na kurahisisha kazi za timu. Pia, nimejifunza kuwa kubadilika na kushugulika mabadiliko haraka ni muhimu. Kwani maranyingi, changamoto mpya zinatokea bila kutarajia na kuweza kuzoea haraka usaidia timu kufanikisha malengo yake bila kuathiri ubora wa kazi.

Mafanikio ya binafsi ninayo ya thamini kazini ni yale yanayohusiana na kufanikisha majukumu yangu kwa ufanisi, kushirikiana vizuri na wenzangu na kuona matokeo ya kazi yangu. Kwanza, napenda kuthamini pale ninapomaliza mradi au kazi iliyokuwa changamoto na kuona kuwa malengo yaliwezekana kwa usahihi na wakati unaofaa. Mafanikio haya, huniambia kuwa nidhamu kupanga kazi na bidii yangu vina zaa matokeo na kunipa motisha kuendelea kufanya kazi vizuri. Pili, napenda kuthamini mafanikio yanayohusiana na ushirikiano na timu kwa mfano. Pale ambapo nilishirikiana kwa karibu na wenzangu. Tukashirikiana mawazo, tukatatua changamoto na tukafanikiwa kufanikisha lengo la pamoja. Mafanikio hayo hunionyesha kuwa ushirikiano na mawasiliano mazuri ni muhimu zaidi ya juhudi za mtu mmoja pekee yake. Hii pia hunifunza sababu za kufanya kazi kwa heshima na mshikamano. Kwani matokeo chanya hutokana na mshikamano wa kila mshiriki.

Hapana, sifugi ndege nyumbani kwa sababu nyumba yangu si mahali pazuri kwa wanyama wanaopaa. Hawana nafasi ya kutosha ya kuruka uhuru. Hawana mazingira ya asili ya kupata chakula wanachohitaji. Na pia, nafikiri kuwa kuwafuga nyumbani, kunaweka kwenye hatari ya kiafya, pamoja na kimi. Badala yake, napendelea kuwatazama wakiwa porini au katika maeneo ya wazi. Kwa sababu hivyo wanapata uhuru wa kutosha na maisha bora zaidi kuliko kuwa ndani ya nyumba yangu. Ambapo wangekosa mazoezi ya kutosha na furaha ya asili.